Ushauri ambayo ningeweza kumpa mtu mwingine ni kwamba jiamini uwe mvumilivu na usiogope kujifunza. Maisha hayaitaji ujue kila kitu mara moja. Kila hatua ndogo, unachochukuwa ina maana. Usijilinganishe sana na wengine kila mtu ana safari yake. Pia, tamini afya yako na amani ya moyo. Jifunze kutokana na makosa usiyakimbie. Chagua watu wanaokujenga, si wananaokudhoofisha. Usikate tamaa, mapema, hata mambo yanavyoonekana kuwa ngumu. Kuwa mtu mwema kwa wengine na pia kwa wewe mwenyewe.

Huwa naeka malengo ya kila mwezi kazini kwa njia iliyo wazi na inayopimika. Ili nijue, nnapoelekea. Hivi ndivyo inavyofanya. Ya kwanza ni kuhakiki malengo makuu ya kazi au ya timu. Pili, ni kugawa malengo ya mwezi kutoka kwenye malengo ya mdamrefu. La tatu, ni kuweka malengo machache lakini muhimu yasiyozidi uwezo. Nne ni kufanya yawe yanayopimika, yanayoonyesha mafanikio wazi. La tano ni kuandika malengo ya kuiweka kwenye ratiba. Sita kufuatilia maendeleo kila wiki na kurekebisha pale ninapohitajika. La mwisho, mwisho wa mwezi kujipima na kujitathmini. Nini kimefanikiwa na nini kiboreshwe. Kwa kifupi malengo yaliyo wazi na ufuatiliaji wa mara kwa mara unaleta matokeo mazuri.

Shughuli yangu ninayopendezwa nayo ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, makala au kuangalia mafunzo yanayonipanua maarifa. Napenda pia kuandika mawazo yangu inanipa furaha na kunisaidia kuelezea kile ninachojifunza. Zaidi ya hayo, napenda kusikiliza mziki au kuangalia sanaa kama njia ya kupumzika na kupata burudani.

Napenda kutazama video katika majukwaa yanayojulikana na yenye maudhui ya kufurahisha au kujifunza. Kwa mfano napenda kuona YouTube kwa sababu kuna video mingi za elimu, burudani na pia mafunzo. Ya pili ni vimeo kwa video za ubunifu au sanaa. Nyingine mitandao ya kijamii. Kama Instagram au TikTok kwa video fupi za burudani au zile ambazo ziko trending. Kila mara napendelea video zina zoongeza maarifa, kuchekesha au kunafuraisha si kutazama tu bila faida.

Wakati kuna jua, napenda kukaa kwenye kivuli, au ndani ya nyumba. Hii ni njia rahisi ya kuepuka jua kali na kuzuhia kuugua. Nyingine napenda kunywa maji kwa wingi. Hii inasaidia kuzuhia kiu na kutojipasha jasho, kupita kiasi. Nyingine kukua na mavazi mepesi. Napenda kuvaa nguo za rangi nyepesi na pia hiyo inasaidia kupunguza joto mwilini. Pia napenda shuguli za ndani kusoma kitabu, kutazama filamu, kufanya mazoezi, nyepesi ya ndani au kuandika. Pia napenda kuenda kwenye maeneo yenye maji kama buawa la kuogelea bahari au mito. Hii ni njia nzuri ya kupunguza joto. Pia napenda kupumzika mchana. Sasa ni wakati mzuri wakulala kidogo ama ile inaitwa siesta kama kwenye inchi za joto. Unapata nguvu na unakuepa jua kali. Pia napenda vitendea kazi vya baridi kama ice cream, juisi baridi na au kuteleza kwenye barafu kidogo. Hio huongeza furaha wakati jua linapowaka. Kwa urahisi, jibu linategemea tu vile najibu ni kwamba ni kwamba, kuna watu pia wanapenda kuwa nje na kushinda jua kwa kofia na maji. Wengine wanapendelea kujificha ndani na kukunywa kinywaji baridi.

Kipa umbele kikubwa katika mawasiliano kazini, ya kwanza naeza sema uwazi wa taarifa. Unaakikisha kwamba ujumbe wako, unafika kwa kila anayeitaji kuifahamu bila mchanganyiko au kutoelewana. Nyingine ni kusikiliza kwa makini. Mawasiliano siyo tu kuongea, bali pia kuelewa wenzako, malalamiko au mawazo yao. Nyingine ni heshima na adabu. Kuwa na maneno mazuri kuepuka kejeli au maneno yanayo weza kuumiza hisia za wengine. Ingine pia ni usahihi na ufupi ujumbe mfupi wazi na wenye maana husaidia kuepuka kuchanyikiwa. Nyingine ni maelezo kwa wakati sahihi. Kuwasilisha taarifa kwa wakati wake ili kila mtu aweze kupanga na kufanya kazi ipasavyo. Pia kujenga uaminifu, wakati mawasiliano yako ni ya kweli na yenye msingi, watu wana kuwa na imani na wewe. Ingine matumizi sahihi ya njia, kujua lini kutumia barua pepe, simu au mikutano na kwa ana ili ujumbe uwe na nguvu pia zaidi. Kwa kifupi kipaumbele kazini ni kuhakikisha mawasiliano ni wazi, enye heshima, yenye usahihi na yenye lengo la kufanikisha kazi.